Mazoezi ya mwili nafanya kila siku. Lakini kwa hivi sasa sina ili access ya kufika kwenye chumba cha mazoezi. Kwa hivyo nafanya tu mazoezi nyumbani hapa. Ile push-ups moja mbili, tatu pull-ups mengine tatu hivi. Lakini hii mwaka ambayo unakuja wa elfu mbili ishirini na sita. Nataka nijikaze sana na kwa nguvu na Mungu anijalie na hela na kazi. Niingie kwenye chumba cha mazoezi. Kwa sababu mimi ni mtu ambae napenda kuwa na mwili sambamba mwili ambao unavutia mwili ambao hata nikisimama mbele ya watu wanana huyu ni kiongozi huyu ni mtu ambae anaweza tungoza huyu mtu ambae ana ujasiri na ana hekima na anaheshima zake.